Rangi ninayo ipenda ni rangi nyeusi. Rangi nyeusi ni nzuri, maanake, mwanzo ni rangi ya mwili wangu, na pia nguo zangu mingi ni rangi ya nyeusi. Napenda rangi hii sana, siwezi jua kwa nini, lakini tu nimejipata tu napenda rangi hiyo.

Naam naam napenda maua sana, hasa nikipewa maua na msichana mimi husikia vizuri sana, mimi husikia roho yangu inajaa furaha. Napenda sana maua, hasa maua mekundu maua yakiwa mekundu yamenifurahisha sana maanake. Rangi nyekundu ni ishara ya mapenzi na unapopata maua mekundu, basi inamaanisha unapendwa.

Kuna wakati nikiwa mdogo nilipanda mti wa mzabibu, nilipofika juu mti huo ulivunjika tawi nililokuwa. Kwa hivyo nikaanguka kutoka juu ya mti hadi chini, nilianguka na kichwa changu mwanzo, ilo jambo lilinitisha sana, hadi siku ya leo naogopa sana kupanda miti.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni kuhusu, kuprogramu kompyuta. Ningependa kujifunza vitu kama kuunda tovuti, kuunda ma-app na vitu vinginezo katika kompyuta. Ningependa kujifunza lugha za kompyuta kama vile Python, HTML, CSS na hata Java. Nikijifunza vitu hivyo nitafurahia sana.